Ndiyo, napenda kucheza sana michezo ya ubao na ningeeleza kwa muda mrefu kwa sababu mchezo hii ina nafasi ya kipekee katika burudani, elimu na uhusiano wa kijamii. Kwanza, michezo ya ubao inanivutia kwa sababu inachanganya kufikiri na burudani. Kila mchezo una kanuni, mikakati na changamoto zake, mchezo kama chess, scrabble, ludo au monopoly, hunifanya nitumie akili kupanga mbele, kutathmini hatari na kufanya maamuzi kwa uangalifu. Hii inanifundisha uvumulivu umakini na uwezo wa kutatua matatizo. Pili, michezo ya ubao ina mchango mkubwa katika kujenga mahusiano tofauti na michezo ya kidigitali inayochezwa pekee yake. Michezo ya ubao huwakutanisha watu mezani inaleta mazungumuzo vicheko ushindani wa kirafiki na wakati wa kushirikiana hata kushinda au kushindwa huwa sehemu ya kujifunza kuheshimu wengine na kudhibiti hisia. Michezo, hii pia ni zana za kujifunza. Watoto hujifunza kuhesabu kusoma na kufuata sheria hatimaye napenda michezo ya ubao kwa sababu inaonyesha kuwa furaha haitegemei teknolojia ya juu. Karatasi, kete, vigae na mawazo ya binadamu vinatosha kuunda uzoefu wa kina wa kukumbukwa. Kwa jumla, kucheza michezo ya ubao si burudani tu kwangu bali ni njia ya kujifunza kuunganisha watu na kufurahia maisha kwa urahisi na maana.

Tabia nayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu uliochaganyika na huruma. Hii tabia ambayo huonekana kwa matendo madogo na makubwa na hujenga msingi wa mahusiano bora, jamii imara na maisha yenye maana. Kwa uaminifu ni nguzo muhimu sana, mtu mwaminifu husema ukweli, hutimiza ahadi na huchukua wajibu kwa matendo yake. Tabia hii huleta amani kwa sababu inajenga kuaminiana. Unapo muamini mtu unajisikia salama kushirikiana naye mawazo, hisia na malengo yako. Uaminifu hauitaji ukamilifu, unahitaji uwazi. Mtu anayekiri kosa lake na kujifunza kutokana nalo ni bora kuliko anayejifanya mkamilifu lakini asiye mkweli. Hata hivyo, uaminifu pekee haukamiliki bila huruma. Huruma ni uwezo wa kumwelewa na kumjali mwingine. Hata pale, anapokuwa hukubaliani nae. Mtu mwenye huruma usikiliza kabla ya kuhukumu. Anelewa kuwa kila mtu anapitia changamoto zake, hata kama hazionekani kwa macho. Tabia hii huleta upole katika mawasiliano na kupunguza migogoro isiyo ya lazima. Ninapenda pia watu wenye tabia ya kujiheshimu na kuheshimu wengine. Heshima uonekana katika maneno, sauti na mienendo. Na jinsi mtu anavyo watendea wale walio chini yake au wasioweza kumsaidia chochote heshima huonyesha maadili ya ndani ya mtu na hujenga mazingira ya usawa na amani tabia nyingine ninayothamini ni unyenyekevu. Mtu mnyenyekevu hakwepi uwezo wake. Lakini hujitukuzi wala kudharau wengine. Kwa jumla tabia ninayopenda kwa wengine si tabia moja pekee, bali muunganiko wa uaminifu huruma heshima unyenyekevu na nia njema. Tabia hizi huunda watu wanaoleta mwanga, matumaini na mabadiliko chanya kwa wale wanaowazunguka. Watu wa aina hii hufanya dunia iwe mahali pazuri pa kuishi.